Kwa sasa kazi ile ninayofanya ni ya kufanyia kazi nyumbani, hivo navaanga zile nguo ambazo zinanifurahisha, ambazo siyo za kunichosha, na hiyo ni mara mingi jinsi na shati ya mikono mifupi au tishati, hiyo imenitosha nikiwa kazini nyumbani. Lakini wakati nilipokuwa nimeajiriwa na pia hii ni kweli kwa maofisi, kwa makazi mingi ya kuajiriwa maofisini unapata kama hawawa pati uniformu, basi unafaa kuvaa nguo rasmi za ofisi hiyo ni maramingi suruali, shati, tai na koti suti kama suti hivi ama kitu karibu na suti, nguo rasmi zinazo kubali wa ofisi ni ndiyo unapata zinahitajika lakini pia vile vile kuna makazi ambayo mnapatiwa uniformu ya kuvaa nguo rasmi za kazi hiyo ambayo mnafanya na hiyo inakua rahisi piakwako kwa sababu nyote mna kuwa mmevaa kitu sawa lakini mimi kwa sasa nikifanyia kazi nyumbani na hakikisha tu ni mevaa nguo ambazo ni zakuni vifurahisha au za sio za kunichosha.